Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni ugali na mayai. Kumbuka kwamba mayai ni kitu ambacho ni rahisi sana kupika. Katika vyakula vyote, maanake huhitaji kukaa motoni kwa muda mrefu. Na pia ugali ni rahisi sana kupika pengine ni kuelezee ugali unapikwaje. Unaeka maji moto, unangoja yachemke. Yakishaachemka, unachukua unga wa mahindi ambao umesagwa. Unaingiza ndani ya sufuria. Alafu unakoroga, unakoroga, mpaka unapoingiliana, unapokuwa na uzito ambao ungependa ule, basi, unangoja unangia moto alafu unaepua unaeka kwenye sahani. Tuzungumzie kuhusu mayai sasa. Mayai ni rahisi kupika, maanake unachukua tu pale sufuria, unakata kitunguu chako, ukipenda unaeka hoho, ukipenda unaeka nyanya, kwa lugha nyingine tunaita tomato, alafu, unakoroga, unakaanga, unakaanga, vikikaangika, unachukua mayai yako, unayagonga kwenye bakuli kando, alafu, unakoroga, unaingiza kwenye sufuria, alafu, unakoroga unangoja yaive. Basi, yakiiva, unakula tayari chakula cha mchana. Haujachukua muda mrefu. Haujachemsha vitu kama vile nyama usubiri ichemke mpaka iive. Ugali na mayai ni rahisi kupika ndiposa ni rahisi kupikwa na watu wengi na watu wengi ikiwemo mimi tunakula chakula hicho mchana.